Unahimizaje ushirikiano katika timu. Mimi nahimiza ushirikiano kwa kuzungumza kwa kuleta watu pamoja, kwa kujadiliana jambo inayokera watu katika timu. Natena pia kuleta mafa, kuleta mawaidha tufauti. Hili tuweze kama sisi watu watimu, tukuje, tupate matokeo. Ile inafanana.

Somo gani ya sayansi unalipenda? Mimi napenda chemistry. Naipenda kwa sababu, utaweza kujua kemikali ambayo ni atari kwa maisha yako. Na pia zenye unafaa kutumia na zenye unafaa kuepuka kutumia, na pia zenye unafaa kuweka mbali na macho yako na afya yako. Hio inani inanifunza mingi ila nikiwa na mtoto kuna vitu zingine nafaa kuweka mbali kabisa na yeye.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wenzako kukua mzuri kwao na pia kuwapenda vilivo wali vilivo tena tuna tuna na nazungumza nao vizuri tena naweza wasaidia kwa ile jambo ambayo hawaelewi katika kazi nawasaidia kwa ile mimi naelewa zaidi kuwashinda Nawasaidia nawafunza ili tuweze tukakua na elimu elimu sisi wote.

Unapendelea baridi ama au joto mimi baridi au joto naweza chagua joto kwa sababu baridi nikipumua baridi itaniingilia kwa kifua na kifua huwa inaniuma Sasa baridi baridi mi sipendi na joto pia mingi inaweza fanya mtu anatokwa na jasho but kama umesema uchaguwe kati ya baridi na joto heri nichukue joto.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Mi napenda ile nyakati yenye watu wanaitwa ili tujadiliane vile kazi tumefanya. Hapo kila mtu ataenda kutoa mawaidha yake, vile amefanya kazi, ni nini changamoto amepatana nayo. Hapo ndio utakuja kujua kumbe changamoto ni za watu wengine yenye wewe unapitia kuna watu wengine wanapitia sasa si wewe pekee unapitia hizo changamoto.

Unapenda kunywa maziwa? Ndiyo napenda kunywa maziwa. Maziwa sana sana napenda kunywa ili nyakati nimefanya kazi, nimechoka, na najua siezi kula ile chakula mzito. Sasa ntakunywa maziwa ili inipe nguvu. Tena maziwa, ninapenda kukunywa ile nyakati sasa nimefanya zoezi ya kutembea ama kukimbia. So napata nikona ile kiu. Sasa naeza kunywa maziwa inipatie nguvu.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Mimi na Mimi nasherehekea kuwapa zawadi. Tuseme kama ni kuwashangilia kwanza, saa kwanza ni kuwashangilia. Tena kuwapa hawa zawadi ili iwaongeze nguvu. Mujo zawadi inakaa ni kama mtu kuongewa chiyo. Inakuongeza nguvu ufanyo yu jambu na na na nguvu ya kwa yote.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Tunafanya kazi kupitia teknolojia. Tunawasiliana mtandaoni mara kwa mara. Tena tunaweka nyakati ambazo sisi wote tunajua tuko na nafasi unaweza pata Tunaweza patana kwa teknolojia ili tuzungumze Sasa tutafanya kazi kwa njia mbalimbali. Tukikuwa tunaongea tunajadiliana.

Jee, unapenda kuchora au kupaka rangi? Mi napenda kupaka rangi kwa sababu kuchora mi sijui, but kupaka rangi ni jambo rahisi yenye kila mtu anaeza fanya. Boro umeshakuwa na hizo hizo vitu za kupaka, uwe na hiyo brush, uwe na rangi enyewe, so unaambiwa tunapaka kwa hii kiwango na hii kiwango, but kuchora hiyo lazima ukuwe na kipaji, yenya ambao mi sina.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Mimi nilipenda kitabu ambayo ilikuwa inajiita damu nye usi. Hio kitabu tulisoma. Ni hizo hadithi fupifupi ambayo tulisoma ukiwa kidato cha tatu cha nne. Tukifanya mtiani. Sasa naeza kumbuka mhusika moja alikuwa anaitwa msimulizi. Alikuwa alikuwa alikuwa anataka kuowa. But sasa alikuwa anataka msichana ambaye. Ajaiva ye mwenyewe amuivishe. Halitafta watatu wa nne hataki anataka ule mwenye haja soma ye mwenyewe amsomeshe nda akapata msichana mwingine hapo wakutoka uko mashambani Kumuowa alikuwa anafikiria ni mwenye ata mfundisha atafanya vitu zote zenye anataka But huyo msimulizi kazi ilikuwa ni kukaa tu Ye kazi yake ni kuchana nywele Ye mamake ata alisha soma but hana kazi ye amekaa tu Hataki kazi hizi ngumu. Sasa vile bibi yake aliona hiyo. Akaona huu hataezana na huyu. Hakapenda kuna mtu alikuwa na huuza madafu, muuza madafu alikuwa anapita. Sasa huu mkewe akaanza kumwambia, mimi napenda mume mwenye anajua kufanya kazi. Mwenye mkono yake ni ngumu nikishika najua huu ni mwanaume kamili. Sasa unapata huyo kitabu huyu msimulizi mwenye alikuwa anatafta mke mwenye mwenye hati haja soma enta nini Hakapata uyo Kumbe uyo ndaka kujaka muacha badaye alienda akaoleka na muuza madafu Kwa sababu umkewe pia alikuwa anataka mtu mwenye ana jituma But huyu msimulizi kazi yake ili kuwa tu Ye amekaa yake ye ame soma anataka tukazi mpate Lakini kazi yake kila asubui akiamuka Yeye ako tu kwa kwenye mirror Anajichana nywele Ye anataka vitu tunzi Yani imeekwa tu ikuje kwa njia raisi.

Je unaweka picha zako mtandaoni ndiyo mara kwa mara si saa zote mimi huweka tuseme kama siku ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa utaona nitakuwa nimeweka hapo nikisema watu washerekee na mimi waone tena hiyo tu maybe siwekangi saa yote sipendi kuweka maybe siku tunasherekea siku yangu muhimu.

Ndoto yako kubwa ni nini? Niwe yule mwanamke ambaye anajitegemea, awe na pesa zake, niwe nimeweka biashara ambao najua, hii hata, hii itanisaidia kwa wakati na inayokuja. Itaweza kunilipia watoto karo, itaweza kunisomeshea watoto, kunilipia kodi wa nyumba, na pia mimi kunieka maisha ambayo nataka ni hayo tu.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari, na hisi huwa sihisi vizuri kwa sababu iyoni muda napoteza. Naweza pata saiyo ni tumesubiri hata tuseme madakika nyingi. Na sasa siunajua iyo wakati ungekuwa ufanya kitu yenyeambae inaleta atafeza ilisaidi ya mahali.

Unashugulikia makosa kazi ni vipi. Kwanza tutaitana hao wenye wamekosana. Kama mi ni mekosana moja mwenye anafanya kazi. Mwezangu wa kazi. Tutaitana si wote. Tujue kati yetu nani akona makosa. Then tuende tuongele hio makosa. Tuweze kujua nani ambaye alikosea wa kwanza. Then tutomba msama. Tukisha omba msama. Tutarudiana. Tufanye kazi pamoja.

Unasaidia jamii yako vipi nawasaidia kwa tuseme kwa kuwajulisha jambo ambayo ni mpya. Unaweza pata hawajui chochote. Sasa kama mimi nimejua ntaenda kuwaambia nuwajulishe ili wawe wanajua kitu inaendelea. Pia kama kuna waneza taka mtu wa kuzungumza nao. Kama niko, niko, naweza zungumza nao Niwaeleze vile jambo inafanyika vile vitu zinaenda na tena kama kuna kitu ingine nime Mimi mwenye nimeweza kujua kama hawajajua, kama hii teknolojia Kubadilishwa, na saa zingine hawajui sana sana kutumia simu ama hivo Naweza waeleza kama mimi najua Ili sisi wote tuwe kwenye kurasa mmoja.

Jee umewai kuenda muonyesho ya sanaa hapana but ningependa kuenda niende nione nione hizo mchoro hizo vile watu wana wana wana nini hizo mchoro tofauti tofauti mimi naonanga kwenye mtandaoni but mimi kuenda kuona mimi kwa mimi uso kwa uso hapana sijawai.

Jee unapenda kupiga chumbo cha muziki hapana kwa sababu mi muziki inafanya naona ni kama inapiga kelele. Mi napenda madi kumetulia yenye hakuna kelele na kama ni kupiga hiyo muziki maybe niweke kwenye sauti ya chini nisikie tu pole pole but ile ya juu naona ina nikera sana.

Unatazama video wapi mtandaoni, unatazama kwenye YouTube. YouTube ni mahali pahali ukienda, utazipata tu zote. Bora tu umeenda, ukatafuta, utapata kila aina ya video unataka. Kama ni cinema video, kama ni comedy video, kama ni story, yaani zote, zenye unataka ziko.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sheherekea siku yako ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa kwanza mimi napenda hio siku. Mimi nikiamka asubuhi namshukuru mola. Kwa hiyo nafasi amenipa nifikishe mwaka ingine. Tena, bada ya hapo, tuta tutasheherekea na mafamilia zangu, masista zangu, watu wote yenye na marafiki zangu, watu watakuja. Na tupike, tukule, tusheherekee Niwaambie kenye ningependa hii mwaka hiyo mwaka yenye nimevuka nihitimu, vitu zote zenye ningependa kuhitimu Hivo, na hiyo ndo siku inakuwanga siku yangu yenye furaha Napokea zawadi hiyo siku kama kuna mtu ameniletea zawadi ni sawa nita nini nitapokea hiyo ndo siku yenye watu tena kutakuwa hapo keki, nikate, tukule, tuimbe.

Unapenda kusikiliza radio? Ndiyo basa si mara kwa mara, unaezapata radio, inaeza kuwa na hadithi ingine yenye ukisikiza vizuri, inaeza kusaidia kwenye maisha, yani ni kama ni jambo ambayo ina, ina inakuelimisha, watu wengine wameipitia, sa wewe usipitie hiyo njia yenye walipitia. So unaeza pata radio mara kwa mara lina jambo mingi yaani lina, lina mafundisho mengi ambayo wanaleta sa ndiyo napenda kusikia redio.

Unapanya nini wakatu wa msongo wa kazi? Niseme saa zile kazi inanipatia msongo. Mimi nintatulia tu juu wakati huo. Wakati huo ukisema watu waache kazi. Na saa zile hauna kazi ingine. Si unaona utashindwa kulipa karo. Utashindwa kupata chakula cha kukula. Sasa utafika mahali pengine utatafuta mtu wa kuongea na yeye. Ati least akupatiie mawaidha. Nini unafaa kufanya ili uwe sawa.

Timu gani ya mchezo unafuatilia? Mimi si mshabiki wa mpira. Mimi napenda kuona sinema sana. But naeza sikia watu wakisema hii timu ya Arsenali na machensa wanacheza na asenali ndio imefanya nini imekua mshindi. But mimi hiyo unaesapata ata sikuona atasikujua but ndaskia kwa mdomo ya watu ama ndasikia kwenye habari. But mimi nakuanga mtu wa sinema ama comedy.

Mwandishi gani wa vitabu unaopenda? Napenda huu mwandishi mwenye anajiita ken walibora. Ame andika vitabu nyingi, but naeza kumbuka aliandika kidagaa kime muozea. Enye unaweza pata wa usika walukwa imani na amani. Hio kitabu nilipenda sana kwa sababu ilikuwa na maudhui mingi na inaeleza jamii ya kisasa vile inendelea. Soo unaeza pata unasoma na ukikuja kulinganiisha na vile jamii naenda hizo vitu zinatendeka tu kwa kitabu.

Je, unapenda muziki au jadi. Mimi, napenda jadi. Kwa sababu, hapo utakuja kujua tamaduni ya kila kabila. So, unaeza pata, unaeza pata, hii kabila, inacheza hivi, na hiyo mchezo wao na mwendo wao, inakufurahisha. So, unapata, inaburudisha, inelimisha. Sasa, unapenda jadi.

Je, unahifadhi kitu cha dhamana? Ndiyo, tuseme kama shamba, niko na shamba, tuseme kama unaweza pata hizo magari. Hiyo ndiyo kitu yenye unaweza hifadhi juu huwezi jua ya kesho. Kesho yake unaweza pata hauna karo, unaweza amua kuuza shamba ili upate karo mtu aende asome. Unaweza uza gari ili pia upate upate upate pesa ufanye nayo mahitaji zako.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Mvua ikinyesha wakati mingi mi huwa nyumbani. Ju unaeza pata mvua inafanya kila biashara inasmama. So naeza pa teda mvua si mzuri kukupiga. Inaeza kuletea ugonjwa. Sanya wakati wa mvua mimi niko kwa nyumba. Aya tena sa zingine pia naeza frai Ju unaeza pata inje kulikuwa na vumbi jua iliwaka. Sa mvua ikinyesha, unaeza furai kwa sababu, itatutolea hizo itaondoa hiyo uvumbi. Tena, unaeza pata mvua pia inaharibu mpango. So, upate kama ulikuwa undaka kutoka uende mahali, na mvua imeanza kama ujatoka. Itabidi ukae kwa nyumba adi mvua iishe. Nipate kama hiyo mvua ni ile yenye manyunyu, inanyesha kubwa, then inaanza manyunyu, hutatoka. Sa itakuwa imeharibu mpango kabisa.

Unapenda kuzungumuza kuhusu siasa. Siyasa sisi apana. Kwa sababu siyasa, naeza kumbuka nyakati nilikuwa napenda kuzungumuza. Tena ilipata kama nilikuwa nimeeka siyasa kwa roo. Sasa upate ule mwenye nilimpigia kura. Halishindwa. Hili ni uma nilisikia vibaya. Hili nikera moyoni. Na nikasema sitawaipenda siyasa tena. Hara nipate watu wakiongea siyasa sijui nini. Staki juu ilifanya ilipata adi karibu nishikwe na ugonjwa wa moyo kwa sababu mtu mwenye nilimpigia kura alishindwa.